Hapana sivai saa sababu sio kitu ambacho napendelea sana lakini pia kuangalia muda huwa ninatumia simu yangu ya mkononi kwa hiyo saa sivai. Nawala sio mpenzi wa kuvaa saa.

Tunda langu la kupendezwa ni tikitimaji. Tikitimaji, ndio huenda ikawa ni tunda langu bora na tunda langu ambalo linanipendeza zaidi. Ila jinsi ndivyo na jinsi linavyo kuwa.